Unashugulikia makosa vipi kazini. Naweza sema, makosa yanapofanyika kazini, nitatafuta nijue, nitauliza ama nitafanyo chunguzi wangu. Niweze kujua ni nani alifanya hayo makosa. Nikishajua ni nani alifanya hayo makosa, ninamuita kando nimwongeleshe, nimuulize kitu ambacho kilifanyika ndiposa akaweza kufanya hayo makosa. Pengine mtu alikuwa na msongo wa mawazo na hikua kupenda kwake kwa sababu sio rahisi mtu kufanya makosa akipenda ndio maana yaitwa makosa, so nitafatalia, nitajua ili niweze kujua jinzi ambavyo ninaweza kupata suluhu.

Ningependa kurudi ujana, ndiyo pia la, kwa sababu bado mimi ni kijana, lakini ningependa kurudi kurudi nilipokua, pengine nilipokua naingia ishirini. Sasa hivi ninajua mambo mengi sasa hivi ambayo sikuwa najua hapo awali kwa hivyo nikiweza rudi ningependa kurudi kuwa mdogo, ingekuwa vizuri sana kwa sababu, saa hizi ninajua mambo mengi na nikiweza kuapply haya mambo katika maisha yangu ya kawaida, mambo yangu yatakuwa mazuri.